Ninafanya mambo kadhaa kulinda mazingira katika maisha yangu kila siku. Kwanza napunguza matumizi ya plastiki na kubeba chupa ya maji inayoweza kutumika tena. Na mifuko, kitambaa, ninapoenda dukani. Pili natenganisha taka ili ziweze kurejelewa na pia natengeneza mboji kutokana na mabaki ya chakula. Vilevile napanda miti na kushiriki katika shughuli za usafi wa jamii zinazoandaliwa na mashirika kama National Environment Management Authority hapa Kenya. Nahamasisha wanafunzi na marafiki kuhusu umuhimu wa kuhifadhi rasilimali kama maji na misitu. Pia nazima taa na vifaa vya umeme nisipo vitumia ili kuokoa nishati. Kwa kufanya mambo haya madogo kila siku ninaamini nachangia kulinda na kuhifadhi mazingira kwa vizazi vijavyo.